Nigependa kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa kunipa nafasi ya kuzungumza. Leo, nigependa kuzungumzia swala muhimu sana katika dunia ya sasa. Ambalo ni jinzi ninavyojilinda dhidi ya vitisho ya mtandao. Kwanza kabisa, ninaelewa kywa usalama na mtandao unaanza na mimi binafsi. Ndiyo maana huwa makini sana na taarifa ninazoshiriki mtandaoni. Sielekei kutoa taarifa binafsi kama nenosiri, nambari za siri au taarifa nyeti kwa watu au tuvutu nisizozifahamu vizuri. Fili ninatumia nywila imara aina tafauti kwa akaunti zangu mbali mbali. Na pale inapowezekana, huwasha utibitisho wa hatuwa mbili ili kuongeza kiwango cha usalamu. Hii hunisaidia kuzuhia watu wasio udhinishwa kuingia kwenye akaunti zangu. Zaidi ya hayo, ninaihakikisha vifaa vyangu vina programu za usalama na masasisho ya mara kwa mara. Kufanya masasihisho unisaidia kuziba mianya ya kiusalama inayoweza kutumiwa na walifu wa mtandao. Pia nimejifunza kuwa makini na viungo, baruapepe au ujumbe wa kushawishi usio wa kawaidia. Kwani vitisho vingi vya mtandao huanzia hapo. Kabla ya kubofya au kupakua chochote, huakikisha chanzo chake ni salama na cha kuaminika. Kwa kumalizia, ninaamini kuwa kujulinda dhidi ya vitisho vya mtandao ni jukumu la kila moja wetu. Kwa kuwa mwakini, kujifunza mara kwa mara na kutumia teknolojia kwa njia sahihi, tunaweza kujilinda na kuulinda jamii yetu dhidhi ya hatari za mtandao. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Asante sana kwa kunipa fursa hii kuzungumza. Ningependa kuchukua muda huu kuelezea kile ninachokipenda kuhusu shirika langu. Kwanza kabisa, ninapenda maono hii na malengo ya shirika hili. Kwani yanalenga kuleta maendeleo chanya na kufanya mabadiliko yenye maana kwa jamii. Pia, napenda mazingira ya kazi ya yaliyojaa kushirikiano na kuheshimiana. Ndani ya shirika, kuna mshikamano mzuri katika ya viongozi na wanachama. Jambo linalo nipa hamasa ile ya kufanya kazi kwa bidii na kwa kujituma Zaidi ya hayo, shirika langu linanipa fursa ya kujifunza na kukuza uwezo wangu. Kupitia mafunzo ushauri na kushirikishwa katika maamuzi, hii inanisaidia kukuwa binafsi na kitaaluma. Kwa ujumla, ninapenda shirika lango kwa sababu linanifanya nijiskie kuwa sehemu muhimu ya familia moja yenye lengo la pamoja. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Asantei sana kwa kunipa swali hili Mfereji wa televishwini ninaofuta zaidi ni azam tv Napenda mfereji huu kwa sababu unatoa vipindi mbali mbali vinavyoburudisha na kuelimisha kwa wakati moja Kupitia azam tv hupata fursa ya kufuatilia habari michezo na vipindi vya burudani vinavyolingana na ladha yangu Pia napeda ubora wa vipindi na mpangilio mzuri wa maudhui yao. Jambo linalofanya niendelee kufuatilia mara kwa mara. Kwa ujumla, Azam TV hunipa burudani yenye maana na taarifa muhimu. Hivyo kufanya kwa mfereji ninanaoupenda zaidi. Asanteni, kwa kunisikiza.

Napenda kuchukua fursa hii kuwaeleza kwa ufupi kuhusu hali ya hewa ya leo. Leo hali ya hewa ni ya jua lenye mawingu kidogo. Hali inayofanya siku iwe ya kawaida na yenye mchanganyiko wa joto na utulivu. Kuhusu hali ya joto? Leo sio joto kali sana wala baridi kupita kiasi. Hali hii inaonifanya nijisikie vizuri na kuwa na nguvu ya kuendelea na shughuli zangu bila kuhusu usumbufu mkubwa. Kutokana na hali ya hii ya hewa, nimevaa nguo nyepesi na zinazo niweka huru. Hili kuendana na joto la mchana. Nimechagua mafavazi yanayofaa hali ya hewa ili, nijisikie vizuri muda wote wa siku. Kwa kweli, napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inaniruhusu kufanya shughuli mbali mbali bila matatizo. Siwezi kuchoka haraka wala kuhisi baridi kali. Katika hali hii ya hewa, ningepende kuendelea na shughuli zangu za kawaida, kama kazi matembezi mafupi au kukutana na marafiki. Kwa ujumla, hali hii ya hewa ya leo inanipa mazingira mazuri ya kufanya mambo yangu kwa utulivu na ufanisi. Asanteni kwa kunisikiza, kunisikiliza.

Ninapenda kuchukua fursa hii kuelezea, jinsi ninavyowasiliana na wafanyikazi wenzangu, kazini. Mawasiliano mazuri ni jambo muhimu kusana katika kufanikisha kazi na kujenga mausiano bora sehimu ya kazi. Kwanza kabisa, ninapenda kuwasiliana kwa uwazi na heshima. Ni nakikisha kuwa ni natoa mawazo yangu kwa jia inayoeleweka na kusikiliza maoni ya wengine kwa makini Hi unisaidia kuepuka migongano na kujenga uwelewano mzuri Pia hutumia njia mbalimbali za mawasilano kulingana na mazingira ya kazi kama mazungumzo ya ana kwa ana, simu, baruapepe au majukwa ya kidigitali Hi unisaidia kufikisha mtuarifa kwa wakati na kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, ninapokutana na changamoto au kuto kwelewana. Ujiitahide kuzungumza kwa utulivu na kutafuta usawiluhisho kwa kushirikiana. Ninaamuini mawasiliano mazuri ujenga ushirikiana na kuangeza tijia kazini. Kwa unjumbla, ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa shima, uwazi na ushirikiano. Hili kwakikisha unu tunafanya kazi kwa ti kama timu moja. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua futsa hii kuelezea chumba changu cha kulala. Ambacho ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Chumba changu ni cha ukubwa wa kati. Si kikubwa sana wala kidogo kupita kiasi. Lakini kinanitosheleza vizuri na kunipa faraja ya ninavyoitaji. Kuta za chumba changu zina rangi tulivu. Rangi inayosaidia kutoa hali ya utulivu na amani. Rangi hiyo hunifanya nijisikie huru na mtulivu kila ninapoingia chumbani hasa baada ya siku ndefu ya shughuli. Ndani ya chumba changu kuna kitanda changu ambacho ni sehemu ninayoipenda sana. Kitanda changu ni cha kawaida lakini kinanipa usingizi mzuri na mapumziko ya kutosha. Ninaweka mashuka safi na mito inayofaa. Jambo lilano linalonisaidia kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu mpya kutoka dirishani, ninaweza kuona mazingira ya nje kama nyumba za ya jirani, miti au barabara ndogo kutegemea wakati wa siku asubuhi hupenda kufungua dirisha ili kupata hewa safi na mwanga wa asili Jambo linalofanya chumba kiwe na hali nzuri zaidi Kitu kinachokipendeza zaidi chumbani kwangu ni utulivu uliopo. Ni mahali ninapoweza kupumzika, kufukiria na kujipanga kusi kisaikolojia. Pia napenda mpangilio wa chumba changu kwa sababu kila kitu huwa kipo mahali pake. Jambo linalonifanya nijisikie nipo katika mazingira yanayonipa amani. Kwa ujumla, chumba changu cha kulala ni sehemu ninavyoidhamini sana. Kwa sababu hunipa faraja, usalama na utulivu ninayouitaji kila siku. Ni mahali ambapo naweza kuwa mimi mwenyewe na kupata mapumziko ya kweli. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza kwa ufupi kuhusu muda ninaoutumia mtandaoni kwa siku. Katika maisha ya sasa, matumizi ya mtandao yamekuwa sehemu ya kawaida ya shughuli za kila siku, iwe kwa kazi, mawasiliano au burudani. Kwa wastani, hutumia katika kati ya saa mbili hadi nne kwa siku nikiwa mtandaoni. Muda huu hutegemea ratiba ya siku husika na majukumu niliyokuwa nayo. Kuna siku ninapotumia muda mwingi zaidi ya kwa sababu ya kazi au masomo na siku nyingine ninapopunguza matumizi ili kuzingatia shughuli za nje ya mtandao. Muda ninaoutumia mtandaoni hutumika kwa shughuli mbalimbali. Kwanza, hutumia mtandao kuwasiliana na familia, marafiki na wafanyakazi wenzangu kupitia mtandao ya kijamii au ujumbe wa moja kwa moja. Pia, hutumia mtandao kutafuta taarifa, kujifunza na mambo mapya na kuboresha ujuzi wangu. Zaidi ya hayo, hutumia mtandao kwa burudani kama kusikiliza muziki, kuangalia video, au kusamea, kusoma habari. Hata hivyo, hujitahidi kutumia mtandao kwa kiasi na kwa malengo yenye manufaa. Ninajitahidi kuweka mipaka ya matumizi ya mtandao. Ili isiniadhiri katika kazi, familia au afya yangu. Kwa mfano, huepuka kutumia mtandao kwa muda mrefu sana usiku na huweka vipaumbele vya mambo muhimu kabla ya burudani. Kwa kumalizia, ninaamini kuwa mtandao ni nyenzo muhimu sana katika maisha ya sasa, lakini matumizi yake yanahitaji nidhamu na uwajibikaji. Kwa kutumia muda wangu mtandaoni kwa busara, ninaweza kufaidika na teknolojia bila kuathiri maisha yangu ya kila siku. Asanteni sana Kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza lengo langu la muda mrefu kazini. Kwangu lengo la kazi si kupata kipato bali ni kujenga kitaaluma kuchangia maendeleo ya shirika na kuleta mabadiliko chanya katika jamii kwa ujumla Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendelea kukuza ujuzi wangu kupata uzoefu wakina katika taaluma yangu na hatimayo kufikia nafasi ya wajibikaji mkubwa zaidi. Natamani kuwa mtu anayeaminika, mwenye uwezo wa kufanya maomuzi sahihi na anayeweza kuwa mfano mzuri kwa wengine kazini. Ili kufikia lengo hilo, ninajitahidi kufanya kazi kwa bidii, kujifunza kwa kila siku na kupokea mabadiliko mabadiliko kwa mtazamo chanya. Ninaamini kwa mafanikio ya muda mrefu yanahitaji nidhamu, uvumilivu na utayari wa kujifunza mambo mapya. Ndiyo maana huwa tayari kupokea mafunzo, ushauri na mrejesho kutoka kwa wakubwa na wafanyi kazi wenzangu. Zaidi ya hayo natamani siku moja niwe katika nafasi ambayo unaweza kuchangia mawazo yangu katika maendeleo ya shirika. Kusaidia wafanyikazi wengine kukua na kushiriki katika kupanga mikakati ya muda mrefu. Ninaamini uongozi bora huanza kwa kujituma, kuajibika na kuheshimu wengine. Piyange pia lengo langu ni kuhakikisha kuwa nina kwasi. Ninakua sio tu kitaaluma bali pia kimaadili. Nataka nifanye kazi kwa uadilifu, uaminifu na heshima. Ili niachia alama chanya popote nitakapofanya kazi. Kwa kumalizia, lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa mtaalamu. Aliyekomaa mwenye mchango wa maana na anayejivunia kazi yake. Ninaamini kuwa kwakujuhudi kujufunza kwa kuendelea na kushirikiana na wengine. Ninaweza kufikia lengo hilo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukwa fursa hii, kujieleza kuhusi swala la muda, hasa kama mimi ni mtu wakucholewa au kuwahi. Kwa jumla, naweza kusema kwa mimi ni mtu wa kuwahi. Ninaamini kuwa kuheshimu muda ni ishara ya nidhamu, wajibikaji na heshima kwa wengine. Ninapenda kupanga ratiba yangu mapema ili kuwakikisha nafika kazini au kwenye majukumu yangu kwa wakati. Kuwahi hunipa nafasi ya kujianda kisaikolojia kukagua kazi zangu na kuanza siku nikiwa mtulivu bila pressure Ingawa kuna nyakati chache ambazo hali zizizotarajiwa zinaweza kunifanya nichelewe kama changamoto za usafiri au dharura ujitahidi sana kupunguza hali hizo kwa kupanga mapema na kwa makini na muda Ninapochelewa huwa tayari kuwajibika na kujifunza kutokana na hali hiyo ili isijirudie. Kwangu kuwahi siyo tu swala la kufika mapema. Bali ni tabia inayo njenga uaminifu na kuangeza tija kazini. Ninaamini mtu anayeheshimu muda wake pia uwaheshimu wengine na majukumu aliopewa. Kwa kumalizia, ninajitahidi kwa kuwa mtu wa kuwahi kwa sababu ninaamini muda ni rasilimali. Muhimu sana isioweza kurudishwa. Asanteni kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kushiriki kuhusu zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea katika maisha yangu Kwangu zawadi nzuri za si lazima iwe ya gharama kubwa Bali ile yenye maana na hisia za dhati Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ni ile niliopata kutoka kwa mwana familia au rafiki wa karibu Zawadi iliyoambatana na maneno ya moyo na upendo Zawadi hiyo ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kukumbukwa. Jambo ambalo lina dhamani kubwa kuliko kitu chenyewe. Kilichofanya zawadi hiyo iwe pekee ya pekee. Ni kwamba ilinikuja wakati nilipokuwa na naipitia changamoto fulani au kipindi muhimu katika maisha yangu. Ilinipa moyo na matumaini na kunikumbusha kuwa kuna watu wanaonijali na kuniamini. Tangu siku hiyo, zawadi hiyo imekua ukumbusho wa upendo, mshikamano na umuhimu wa kudhaminiana. Nilifundishwa kuwa zawadi bora ni ile iliyo inayotolewa kwa ni njema kutoka moyoni. Kwa kum, zawadi nzuri, zaidi niliowahi kupokea siyo tu kitu, bali ni hisia na ujumbe uliokuwa ndani yake. Ndiyo maana bado naidhamini hadi leo. Asanteni sana kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza jinsi ninavyo boresha. Na boresha njaa michakato ya kazi katika mazingira ya kazi. Ninaamini kwa ufanisi kazi na unatokana na mipango mizuri. Mawasiliano bora na utayari wakubadilika. Kwanza kabisa kwanza kwa kuchambua kazi ninazofanya kila siku ili kutambua maeneo ya nayo hitaji maboresho. Ninapogundua changamoto au chelewe shaji. Hujitahidi kutafuta njia rahisi na bora zaidi za kufanya kazi bila kupunguza ubora. Pili, hupenda kufanya kazi yangu kwa vipaumbele na ratiba ili kuhakikisha kazi muhimu zinafanyika kwa wakati. Hii hunisaidia kupunguza makosa na kuongeza ufanisi katika utendaji. Zaidi ya hayo ninathamini mawasiliano na ushirikiano na wafanyakazi wenzangu. Kupitia kushirikishana mawazo na uzoevu mara nyingi hupata mbinu bora za kuboresha kazi. Pia huwa wazi kupokea maoni na mapendekezo kutoka kwa mwingine. Ninatumia pia teknolojia pale inapowezekana kama zana za kidigitali au mbinu mpya ili kurahisisha kazi na kuokoa muda. Kwa kumalizia, ninaboresha njaa michakato ya kazi kwa kuwa makini, mwepesi, wakujifunza na tayari kubadilika ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi na kwa viwango vinavyo hitajika. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kujibu swali kuhusu kama nimeshawahi kushiriki mashindano. Ndio Nimewahi kushiriki mashindano, na uzoefu huo umekuwa wa muhimu sana katika maisha yangu Kupitia mashindano niliyoshiriki, nimejifunza mambo mengi kama kujituma, kujiamini na kufanya kazi chini ya shinikizo mashindano yalinipa nafasi ya kupima uwezo wangu, kujifunza kutoka kwa wengine, na kuona maeneo yanayo ninayohitaji kujiboresha zaidi. Ingawa kushinda ni jambo nzuri, nilijifunza kuwa kushiriki lenyewe ni hatua muhimu zaidi. Kupitia mashindano nilipata uzoefu, nidhamu na ujasiri wa kukabiliana na changamoto mpya. Pia nilijifunza kupokea matokeo kwa moyo wa uvumilivu. Iwe ni ushindi au changamoto. Zaidi ya hayo kushiriki mashindano kulinisaidia kukuza mshirikiano na mawasiliano. Hasa pale niliposhiriki kama timu. Hii ilinifundisha umuhimu wa kushirikiana na kuheshimu mawazo ya wengine. Kwa kumalizia, nimeshiriki mashindano na nimefaidika kwa kiasi kikubwa kielimu na kimaadili. Uzoefu huo umechangia katika kujenga tabia yangu ya kujituma, kujiamini na kuendelea kujifunza. Asante kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukuwa fursa hii. Kuelezea jinsi ninavyo shiriki katika jamii yangu. Na iamini kwa kuwa kila mtu anawajibu wa kuchangia maendeleo na ustawi wa jamii anayo ishi kwa njia moja au nyingine. Kwanza kabisa ninashiriki katika jamii kwa kushirikiana na wengine katika shughuli za kijamii. Hii ni pamojo na kusaidia pale panapo itajika, kushiriki katika mikutano ya kijamii na kutoa mawazo yanayolenga kuboresha mazingira na maisha ya watu wanao nizunguka. Pia ninajitahidi kuwa mfano mzuri katika jamii kwa kuheshimu wengine, kuzingatia sheria na maadili mema na kuhimiza mshikamano. Ninaamini kuwa tabia njema ya mtu mmoja inaweza kuwa shachu ya mabadiliko chanya kwa wengine. Zaidi ya hayo ninapo pata nafasi kushiriki katika kusaidia vijana au watu wanaohitaji ushauri. Kwa kushiriki uzoefu na kuhamasisha kufanya maamuzi bora katika maisha yao. Na kwa kumalizia, ninashiriki katika jamii yangu kwa vitendo na kwa mawazo. Nikiwa na lengo la kuchangia maendeleo leo, mshikamano, na ustawi wa jamii kwa ujumla. Asanteni kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza maoni yangu kuhusu sifa muhimu ambazo kiongozi mzuri anapaswa kuwa nazo. Kwa mtazamo wangu, uongozi mzuri huwa haupimwi kwa cheo peke. Bali kwa tabia, maamuzi, na namna kiongozi anavyo wa hudumia watu anaowaongoza. Kwanza kabisa, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo mzuri wa mawasiliano. Mawasiliano wazina ya heshima husaidia kujenga uwelewano kua misha wengine na kutatua changamoto pamoja. Pili, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwadilifu. Wadilifu mfanya kiongozi ya aminike na kuheshimiwa na wale anaowaongozi. Kiongozi mwadilifu hufanya maamuzi ya haki na utanguliza maslahi ya wengi badala ya yake binafsi. Aidha, kiongozi mzuri anapaswa kuwa msikivu na mwenyekevu kusikiliza mawazo ya wengine na kukubali maoni tafauti kujenga mshikamano na kufanya watu wajisikie kudhaminiwa Pia, kiongozi mzuri anapaswa kuwa mfano bora kwa vitendo vyake Tabia njema nidhamu na kujituma kwa kiongozi kuwapa hamasa wale anao waongoza kuiga memo Kwa kumulizia, ninazamini kuwa kiongozi mzuri ni yule mwenye uwadilifu, mawasiliano, mazuri, unyenyekevu na anayejali watu wanao waongoza. Sifa hizi ndizo ujenga uongozi mbadala na wenye matokeo uchanya. Asenteni kwa kunisikiliza.

Na ningependa kuchukuwa fursa hii kueleza jinsi ninavyojituma jitumia na kujistawisha wakati wa likizo Likizo ni muda muhimu sana kwangu kwa sababu hunipa nafasi ya kupumzika, kujidhatmini na kujiandaa kwa majukumu yajayo Wakati walikizo kwanza kabisa hujitahidi kupumzika ili kuondoa uchovu ya kazi na majukumu ya kila siku kupumzika hunisaidia kurejesha unguvu za mwili na akili. Pia hutumia likizo kujifunza au kukuza ujuzi wangu kwa kufanya mambo ninayopenda. Kama kusoma kujifunza vitu vipya au kushiriki shughuli za kijamii. Hii hunisaidia kujiboresha binafsi na kitaaluma. Zaidi ya hayo hutumia muda wa likizo kuwa na familia na marafiki. Kushirikiana nao na kujenga mahusiano mazuri. Muda huu hunipa furaha na amani ya moyo. Wakati mwingine, hutumia likizo kufanya shughuli za burudani kama kusikiliza mziki, kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Ile kudumisha afya yangu. Kwa kumalizia, ninajistawisha wakati wa likizo kwa kupumzika, kujifunza na kutumia muda vizuri na watu ninaowapenda. Ile nirudi kazini nikwa na nguvu mpya yaku motisha zaidi Asateni sana kwa kunisikiliza.

Ningependa kuchukua fursa hii kueleza mchango wangu katika kulinda mazingira. Ninaamini kuwa mazingira ni msingi wa maisha yetu na kila mmoja wetu ana uwajibu wa kuyatunza kwa ajili ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwanza kabisa, uanza kwa kulinda mazingira katika maisha yangu ya kila siku. Ninahakikisha ninatunza usafi wa kutotupa taka ovyo na kwa kutengeneza kutenganisha utaka pale inapowezekana. Hii husaidia kupukuza uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii. Pia, ujitahidi kutumia raslimali kwa uangalifu. Kama kutumia majina umeme kwa ukiasi. Ili kwepuka matumizi yasiyo ya lazima. Hii hunisaidia kuchangia katika uhifadi wa rasilimali za asili. Zaidi ya yayo, ninapopata nafasi kushiriki katika shughuli za upandaji mti au kuhamasisha wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira. Ninaamini elimu hii ina mfana mzuri vila mchago mkubwa katika kuleta mabadiliko chana. Kwa kumalizia, nalinda mazingira kwa vitendo vidogo vidogo, Lakini kwa kudumu. Nikiwa na imani kuwa juhudi za kila mmoja wetu zinaweza kuleta adhari kubwa katika kulinda dunia yetu. Asanteni kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua furusa hii kushiriki ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwengini. Kwa mtazamo wangu, ushauri mzuri ni ule ume na utolewa kwa nia njema na onaweza kumsaidia mtu kuboresha maisha yake. Ushauri, ningependa kumpa mtu mwengine ni kuwa ajitambue, ajipende na ajidharmini, dhamini. Kila mtu ana uwezo na dhamani ya kipekee, na ni muhimu kujiamini na kuwamini mchakato waku kuwaji binafsi. Pia ningemshauri awe mvumilivu na mwenye bidii katika kila anachokifanya. Mafanikio hayaji maramoja yanahitaji juhudi, nidhami na vumilivu. Changamoto ni sehimu ya safari ya mafonikio. Hivyo hapo sikukata kukata tamaa anapo kutana nazo. Zaidi ya hayo ningemshauri awe tayari kujifunza kila siku na kupokea ushauri kutoka kwa wengine. Kujifunza ni safari ya maisha yote. Ya na mtu anayejifunza huwa tayari kukuwa na kubadilika. Kwa kumulizia, ninge mshauri mtu mwngine aishi kwa maadili mema Aheshimu wengine na afanye mema kadri awezavyo. Ninaamini ushauri huu unaweza kumsaidia mtu kuishi maisha yenye mwelekeo na mafanikio. Asanteni kwa kunisikiliza.

Juisi ya tunda ni nayo ipenda zaidi ni juisi ya machungwa. Ninaipenda kwa sababu hio ina ladha nzuri, huniburudisha na pia ina vitamini C, ambayo ni muhimu kwa afya ya mwili. Juisi ya machungwa hunipa nguvu inakunifanya nijisikie mwenye afya. Hasa ninapoitumia wakati wa joto au baada ya shughuli. Kwa ujumla, ni juisi ninayoifurahia na ninayo pendelea zaidi.

Napwenda kuchukua fursa hii kueleza hatua ninazo chukua kupunguza matumizi ya plastiki katika maisha ya yangu ya kila siku. Ninaamini kuwa matumizi makubwa ya plastiki yana madhara wa makubwa kwa mazingira, hivyo kila moja ana jukumu la kupunguza matumizi yake. Kwanza kabisa mimi ujitahidi kutumia mifuko mbadala badala ya mifuko ya plastiki. Kama mifuko vya vitambaa au vikapu. Hasa ninapo kwenda dukani. Hiyo unisaidia kupunguza taka za plastiki ninazo haribu mazingira. Pia huepuka kutumia chupa za plastiki za matumizi ya mara moja kwa mara moja Kwa kubeba chupa ya maji inayoweza kutumika tena. Hatua hii unisaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na matumizi yasiyo ya lazima ya plastiki Zaidi ya hayo ninapowezekana kuchagua bidhaa zenye vifunga vifungashio vichacha vya plasiki au vilivyotengenezwa na kwa vifaa vyinavyoweza kurejelewa pia hutupa plasiki kwenye maeneo sahihi ya kushiriki katika urejeleaji pale inapowezekana. Kwa kumuliza, napunguza matumizi ya plasiki kwa kubadilisha tabia zangu za kila siku na kwa kuhamasisha wengine kufanya hivyo. Ninamine hatua ndogo ndogo zikichukuliwa na wengi zinaweza kuleta mabadiliko makubwa katika kulinda mazingira. Asanteni kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza kipawa ni nilicho nacho. Kipawa changu kikubwa ni uwezo wa kuwasiliana vizuri na kushirikiana na watu tafauti. Ninauwezo wa kusikiliza kuelewa mawazo yao na kutoa maoni yangu kwa njia ya heshima au na uwazi. Kipawa hiki hunisaidia kazini nyumbani na hata katika jamii kwa sababu hujenga uelewano na mausiano mazuri. Pia kipawa hiki hunisaidia kusaidia wengine, kushiriki maarifa na kuchangia katika kazi ya pomoja kwa ufanisi. Kwa kumalizia, ninaamini kipawa changu cha mawasiliano ni zawadi muhimu inayoniwezesha kukua binafsi na kuwasaidia wengine. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii, kueleza kuhusu upendeleo wangu wa kuchora na kupaka rangi. Ndiyo, napenda sana kuchora na kupaka rangi kwa sababu ni njia moja wapo ya kujieleza na kuonyesha ubunifu wangu. Wakati ninapo chora wa kupaka rangi, ujihisi uhuru kiakili na kupata utulivu wa mawazo. Shughuli hu lnisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mwenye furaha. Mara nyingi huchora picha rahisi kama mandhari ya asili. Vitu vinavyaniizunguka au mawazo vya yanayonijia kichwani. Kupaka rango hunipa nafasi kucheza na rangi tofauti na kuoelnyesha hisia zangu. Kila rangi huwa na maana yake. Na ninapo zichanganya kujifunza uvumilivu na umakini. Pia hunisaidia kukuza ubunifu na kujiamini katika kile ninachokifanya. Zaidi ya hayo, kuchora na kupaka rangi hunifundisha subira na nidhamu kwa sababu mchoro mzuri uhitaji muda wa umakini. Wakati mwngine, huwashirikisha marafiki au watoto kuchora pamoja. Jambo linalo ongeza furaha na mshikamano. Kwa kumalizia, anapenda kuchora au kupaka rangi kwa sababu hunipa furaha utulivu wa akili na hunisaidia kuendeleza kipawa changu cha ubunifu. Nishighuli ninayoifanya kwa mapenzi na inayoona inamchango mkubwa katika maisha yangu. aSanteni sana kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua furusa hii kuwaeleza kuhusu taratibu wangu wa kahawa au chai, ambao ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kinywaji hiki siyo tu kwa ajili ya kiu, bali ni sehemu ya utulivu na maandalizi ya siku yangu. Kwanza kabisa, kinywaji ni nachopenda zaidi ni chai. Ingawa wakati mwingina hunyua kahawa, kulingana na hali au muda niliyo nayo. Mara nyingi hunywa chai asubuhi hasa kabla ya kwanza shughuli za siku. Chai hunisaidia kuamka vizuri kutulia na kujiandaa kifikra kwa majukumu yanayo nisubiri. Kwa kawaida, huandaa chai nyumbani. Ninapenda kuandaa mwenyewe kwa sababu ninajua kiwango cha sukari na viungo vinavyo tumia. Kwenye chai yangu, mara nyingi huweka majani ya chai, maziwa kiasi, sukari kidogo na wakati mwngine tangawizi au iliki ili kuongeza ladha na harufu nzuri. Viungo hivi hunifanya nijisike vizuri na pia vinafaida kiafya. Kuna nyakati ambapo sina muda wakuandaa nyumbani, basi hununuwa chai au kahawe nje. Hasa kwenye vibanda vya karibu au sehemu ninayo ifahamu. Kuna mahali fulani ninapopaenda kununua kwa sababu wanatengeneza kinywaji kwa usafi, ladha nzuri na kwa ukarimu. Sehemu kama hizo hunifanya nijisikie kama niko nyumbani. Bila kinywaji changu, cha kawaida hasa asubuhi, hujisikia kama kuna kitu kinakosekana. Huwa na hisi siku hii inaanza pole pole au mawazo ya nayo hayajapangwa vizuri. Ingawa naweza kuendelea na shughuli, bado chai hunipa utulivu wa kipekee na nguvu za kuanza siku kwa ari. Kwa kumalizia, utaratibu wangu wa kahawa au chai ni sehemu ndogo lakini muhimu sana katika maisha yangu. Hunipa utulivu, nguvu, na wakati wa kujitafakari kabla ya kuanza shughuli za siku. Ni desturi ni na yo idhamini na. Ninayo iona kama mwanzo mzuri wa siku yenye mafanikio. Asante kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kujibu swali kuhusu kama napenda kuzungumza kuhusu siasa. Kwa upande wangu napenda kuzungumza kuhusu siasa lakini kwa njia ya heshima kuelewa na kujenga si kwa mabishano na mgawanyiko. Ninaona siasa kama sehemu muhimu ya maisha ya jamii. Kwa sababu huadhiri maendeleo, huduma za jamii na mustakabali wa nchi kwa ujumla. Kuzungumza kuhusu siasa hunisaidia kuelewa kinachoendelea katika nji yangu na duniani na kunifanya niwe raya mwenye ufahamu. Hata hivyo ninapenda kuzungumza kuhusu sisa kwa busara. Huwa nachagua kuwasikiliza maoni ya wengine hata kama yanatafautiana na yangu kwa sabubu naamini kila mtu ana haki ya kuwa na mtazamo wake. Mazungumzo ya kisiasa yanapofanywa kwa heshima huongeza kuelewa na kuwamarisha mshikamana Pia napenda kuzungumza kuhusu siasa katika mukithadhari wa suluhisho na maendelewa badala ya lawamo huwa najikita zaidi katika kujadili mambo kama uwajibikaji uongozi bora na namna ambavyo raya wanaweza kushiriki kwa nji chanya katika kujenga jamii. Kwa kumalizia, napenda kuzungumza kuhusu siasa pali ya kipazungumza yanapokuwa ya kujenga, yenye heshima, na yanayolenga kuleta mabadilo chanya. Ninaamini mazungumza mazuri ya kisiasa yanaweza kusaidia jamii kukua na kuwa bora zaidi. Asante ni kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kushiriki kitendo cha wema ambambacho nimewahi kufanya katika maisha yangu. Ninaamini kuwa wema ni jambo ndogo lakini lenye unguvu kubwa katika kubadilisha maisha ya watu. Kuna wakati niliona mtu aliokuwa na uhitaji wa msaada. Na bila kusita niliamua kumsaidia kwa kile nilicho kuwa nacho. Nilimsaidia kwa kumisikiliza kumpa maneno ya faraja na pia kumsaidia kwa mahitaji ya msingi kadri nilivyoweza. Ingawa msaada huo haukuwa mkubwa sana. Ulileta tafauti kwa kuwa kubwa kwake na hata kwangu. Kitendo hicho kilinifurundisha umuhimu wa kujali wengine na kushiriki kile kidogo tulicho nacho. Nilijisikia furaha na amani ya moyo kwa sababu nilijua nimefanya jambo jema bila kutarajia chochote kwa malipo. Tangu hapo nimejitahidi kufanya matendo madogo ya wema kila ninapopata nafasi. Kama kusaidia jirani, kumtia moyo mtu aliyekata tamaa au kushiriki katika shughuli za kijamii. Kwa kumalizia kitendo cha wema nilishawahi kufanya kimenifundisha kuwa wema haupimwi kwa ukubwa wake bali kwa ni na adhari yake. Asanteni sana kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hiko kueleza mtazamo wangu kuhusu kununua vitu mtandaoni. Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni lakini kwa tahadari na mipaka fulani. Napenda kununua mtandaoni kwa sababu ni rahisi na hunisaidia kuokoa muda. Naweza kuona bidhaa nyingi kulingana kulinganisha bei na kufanya maamuzi bila kulazimika kuenda dukani. Hii ni faida kubwa hasa pale ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi. Hata hivyo, ninapochagua kununua mtandaoni huwa makini sana. Huangalia uhalali wa muuzaji, maoni ya wateja wengine na ubora wa bidhaa kabla ya kufanya malipo. Hi hunisaidia kuepuka hasara au udanganyifu. Pia napendelea kununua bidhaa ambazo zinazifu zina ninazifahamu tayari. Kama nguo za kawaida au vifaa vya matumizi ya kila siku. Kwa bidhaa zinazohitajika kuona au kujaribiwa, wakati mwingine ninapendelelea kuona kununua moja kwa moja dukani Kwa kumalizia napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ya urahisi wake lakini hufanya vivyo kwa uangalifu ili kuhakikisha usalama na ubora wa bidhaa. Asanteni kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza matumizi yangu ya simu. Kwa jumla, ninaitumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano, ninawasiliana na familia, marafiki na wenzangu wa kazi kupitia simu, ujumbe mfupi na mtandao wa kijamii. Pia, hutumia simu kwa kupata tarifa na kudifunza kama kusoma habari, kutafuta maarifa mapya, au kuangalia maudhui ya kielimu mtandaoni. Zaidi ya hayo, simu hunisaidia katika kazi zangu za kila siku, kama kupanga ratiba, kutuma barua pepe na kutumia programu muhimu za kazi. Kwa kifupi, simu yangu ni kifaa maalum. Sana kinacho nisaidia kuwasiliana na kujifunza na kurahisha mwaisha yangu ya kila siku. Asante kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza uzoevu wa kazi ulionifundisha mambo mengi zaidi. Uzoefu ulionifundisha sana ni kufanya kazi kwa kushirikiana na watu wa tabia ujuzi na mitazamo tofauti. Kupitia uzoefu huo nilijifunza umuhimu wa mawasiliano mazuri kusikiza wengine na kuwa mvumilivu. Nilielewa kuwa mafanikio kazini hayatagemei mtu mmoja pekee Bali yanahitaji ushirikiano na kuheshimiana Pia uzoefu huo ulinifundisha kuwajibika, kupanga kazi vizuri na kutatua changamoto kwa utulivu Kwa jumla uzoefu huo umenijenga kiakili na kitaaluma na umechangia sana katika ukuwaji wangu wa kazi Asanteni kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza jensi ninavyo shughulikia muda wangu kazini. Kwanza kabisa hupanga kazi yangu mapema kwa kuweka vipaombele kulingana na umuhimu na muda kukamilika. Hivo hunisaidia kuhepuka msongamano wa kazi na kufanya kila jukumu kwa ufanisi. Pia hutumia ratuba au horodha ya kazi za kufanya kila siku ili kufuatilia maendeleo yangu. Ninajitahidi kuhepuka vitu vinavyo poteza muda kama matumizi ya sio ya lazima ya simu hasa wakati wa kazi zaidi ya hayo, hujitahidi kugawa muda wangu vizuri katika kazi mapumziko na mawasiliano na wenzangu hiyo hunisaidia kudumisha umakini na ubora wa kazi Kwa jumla kushugulikia muda vizuri kazini hunisaidia kuongeza tiza kupunguza msongo wa mawazo na kufikia malengo yangu kwa wakati asante kwa kunisikiza.

Napenda kuchukua fursa hii, kueleza kuhusu majira ninayoyapenda zaidi. Majira ninayo yapendelea ni kiangazi. Napenda kiangazi kwa sababu hali ya hewa huwa wazi. Kuna jua la kutosha na shughuli nyingi zinaweza kufanyika bila usumbufu wa mvua. Nilianza kuyapenda majira haya kwa sababu hunipa nafasi ya kufanya shughuli za nje. Kama kutembea kufanya mazoezi na kukutana na marafiki. Pia ni wakati mzuri wa kusafiri au kushiriki shughuli za kifamilia Wakati wa kiangazi, huhisi nipo huru, mwenye nguvu na mwenye furaha kwa sababu hali ya hewa huni changamsha na kunipa motisha ya kufanya mambo mingi Kwa jumla kiangazi ni majira ninayoyapenda kwa sababu hunipa furaha, huru na mazingira mazuri ya kuishi Asante kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza mtazamo wangu kuhusu asali. Ndiyo, napenda asali kwa sababu ni chakula cha asili chenye faida nyingi kiafya. Napenda asali ladha yake tamu, ya asili na harufu yake nzuri. Mara nyingi hutumia asari kwenye chai, uji au wakati mwengine kula kijiko kidogo asubuhi. Nilianza kuipenda asali kwa sababu hunipa nguvu. Hunisaidia kuimarisha afya na hunifanya nijisikie vizuri mwilina Pia napenda asali kwa sababu ni mbadala mzuri wa sukari ya kawaida Hasa kwa wanaojali afya zao Kwa jumla asali nibchakula ninachokipenda na ninakidhamin kwa manufaa yake na ubora wake wa asli Asande kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza kuhusu mafunzo ningependa kupata kazini. Ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na kuongeza ujusi wa kitaaluma hasa katika eneo la kazi inayofanya. Ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi saidi. Pia ningependa kupata mafunzo ya kuongozi na mawasiliano. Kwa sababu hunisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu kutoa mawazo kwa ujasiri na kuchukua majukumu makubwa saidi.Saidi ya hayo ningependa kujifunza matumizi ya teknolojia mpya ili niendane na mbadiliko ya kisasi ya dunia ya kazi Kwa ujumla mafunzo ningependa kuyapata ni yale yanayoniwezesha kukua kitaaluma kuongeza dhamani yangu ya kazi na kuchengia saidi mafanikio ya shirika Asande kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza stadi muhimu katika kazi ninayo ifanya. Moja ya stadi muhimu zaidi ni mawasiliano mazuri. Mawazo ile husaidia kuelewa majukumu yangu kushikiana na wenzangu na kufikisha mawazo yangu kwa ufanisi. Study nyingine muhimu ni usimamizi wa muda. Kwa sabebu hunisaidia kupanga kazi, zangu vizuri na kukamilisha majukumu kwa wakati pia uwezo wakukutatua matatiso nistadi muhimu. Kwani hunisaidia kukabiliana na changa moto za kazi kwa utulifu na ubunifu. Saidi ya hayo, kujifunza kwa haraka na kubadilika na mabadiliko ni study muhimu katika mazingira ya kazi ya sasa ya nayo badilika mara kwa mara. Kwa jumla study hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi kukusa taaluma yangu na kushangia mafanikio ya shirika Asande kwa kunisikiliza.

Penda kuchukua fursa hii kueleza jinsi ninavyofanya kazi ya ushirikiano na wengine Kwanza kabisa, huanza kwa kusikiliza mawazo ya wengine na kuheshimu mitazamo tofauti Kwa sababu unaamini kila mtu ana mchango wake Pia, hujitahidi kuwasiliana wazi na kwa heshima ile kila mmoja aelewe majukumu yake na malengo yake pamoja. Ninapokutana na changamoto, hupendelea kujadili kwa utulivu na, kutafuta suluhisho kwa pamoja badala ya kulaumiana. Zaidi ya hayo, kujitahidi kusaidia wenzangu pale ninapohitajika na kuwahimiza ili mtu ajisaidia sehemu ya sehimu ya timu Kwa jumla ninaamini ushurikiano mzuri ujenga kwa mawasiliano, heshima na kushirikiana kwa lengo moja na hilo ndilo linalo zingatia ni napofanya kazi na wengine. Asante kwa kunisikiliza.

Asande kwa swali hili, ndiyo, nina hifadhi vitu vya dhamani kwa wangalifu vitu vinavyo vitu hivyo vinaweza kuwa nyaraka muhimu kumbu kumbu za kifamilia au, vifaa vinavyo nihusu moja kwa moja, nina hakikisha vina hifadhiwa mahali salama na kwa mpangilio mzuri kwa sababu vina dhamani kubwa kwangu na hunikumbusha mambo muhimu katika maisha yangu. Asande kwa kunisikiliza.

Asante kwa swali hili, ninapofanya marafiki wapya, huanza kwa kuwa mkarimu na msikilizaji mzuri, hua tayari kuwasikiliza wengine, kushiriki mazungumzo ya kawaida na kuonyesha heshima, pia kujitahidi kuwa mkweli wa wazi na jambo linalojenga uaminifu na kufanya urafiki uwe taratibu. Asante kwa kunisikiliza.

Asante kwa swali hili, ndiyo, napenda kupigia chombo cha mziki. Mziki hunipafuraha, hunisaidia kupumzika, na huniruhusu kujieleza kwa njia ya kipeke. Kupigia chombo cha mziki, hunifanya nijisikie mtulifu na huniongezea ubunifu na hata kama nafanya kwa burudani tu. Asante kwa kunisikiliza.

Napenda kuchukua fursa hii kueleza mapendeleo yangu kuhusu mwanga. Mimi hupendelea mwanga wa kati. Napenda mwanga wakati kwa sababu hunipa utulivu na hunifanya nijisikie nipo sawa bila kuchoka macho. Mwanga wa kati hunisaidia kuzingatia vizuri ninapofanya kazi au kusoma bila usumbufu wa mwanga. Mwanga mkali au giza huleta mazingira kupumzika na kirafiki hasa nyumbani au ofisi ni zaidi ya hayo Mwanga wa kati ufanya mazingira yaonekane ya kawaida na yenye usawa jambo linalo nifanya nijisikie huru na mwenye amani Kwa jumla napendelea mwanga wa kati kwa sababu hunisaidia kudumisha umakini faraja na utulivu katika shughuli zangu za kila siku asante kukunisikiliza.

Asante kwa swali hili, uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza kwa haraka na kukubaliana na mabadiliko. Uwezo huu ungenisaidia kuelewa mambo mapya kwa uraisi, kuboresha ujuzi wangu na kufanya maamusi sahihi katika mazingira yanayobadilika. Naamini uwezo huu ungechangia sana mafanikio yangu binafsi na ya kisasi. Asante kwa kunisikiliza.

Asante kwa swali hili, kila jioni kabla ya kulala, mi hupenda kutulia na kufanya mambo yanayonisaidia kupumzika, mara nyingi huandaa mambo ya kesho kama kupanga ratiba na kuangalia kazi nilizo kamilisha, pia hutumia muda mfupi kusali au kutafakari kisha huwacha kutumia simu ili kupata usingizi mzuri. Asante kwa kunisikiliza.

Asante kwa swali hili, ninapohifadhi pesa huanza kwa kupanga bajeti na kutenga kiasi fulani cha mapato yangu mara ninayoyapata. Kuhakikisha pesa hizo nayaweka akiba kabla ya matumizi mingine, pia hupunguza matumisi yasiyo ya lazima na kuhifadhi pesa zangu muhimu salama ili kufikia malengo yangu ya baadaye. Asante kwa kunisikilizi.

Asante kwa swali hili, mimi hupendelea kufanya mazoezi ya asubuhi, mazoezi ya asubuhi hunipa nguvu, hunifanya nijisikie mchangamfu, na hunisaidia kuanza siku nikiwa na umakini mzuri, pia hunisaidia kudumisha ratiba nzuri ya kila siku, ya siku nzima na kujenga nidhamu ya kujali afya yangu, asanti kwa kunisikiliza.

Asande kwa swali hili, mimi hupendelea kuongea kuliko kwa kuandika. Kuongea hunipa nafasi ya kueleza mawazo yangu moja kwa moja na kuwasiliana kwa hisia. Pia hunisaidia kujenga uhusiano na wengine na kuelewa majibu yao papo hapo. Jambo linalo nifanya nijisikia huru zaidi katika mawasiliano. Asande kwa kunisikiza.